Kitu ambacho mimi hufanya ili kushirikiana na timu yangu, timu ya kazi ama timu yoyote ambayo nayo fanya kazi nayo, ni napenda kugawa ujuzi wangu, sipendi kujiekea ujuzi ambayo niko nayo, napenda kusaidia watu, napenda kuonyesha jinsi ya kufanya kazi inavyo faa na jinsi ya kuimarika katika katika timu ili tuimarike sisi wote pamoja.

Mimi mziki ambao napenda ni mziki wa bongo, napenda mziki unaotolewa na wasanii wa nchi ya Tanzania unaitwa bongo napenda kusikiza bongo kwa sababu ni mziki ambayo unafurahia na ni mziki ambayo unapendeza, ukiskiza tu unaskia moyo wako umetulia na pia akili yako umetulia. Kwa hivyo muziki ambayo mimi napenda ni muziki wa bongo wa Tanzania.

Wakati wa siku ambayo nafanya kazi vizuri ni wakati wa asubuhi, mimi napenda kufanya kazi yangu wakati wa asubuhi kwa sababu ndio wakati nakuanga nime nimeamka na akili inakuanga ni haija haijachoka kwa hivyo mimi napenda kufanya kazi wakati wa asubuhi kwa sababu wakati wa usiku nikitokea kazini nakuanga nimechoka kwa hivyo nangependelea ama napendeleanga kufanya kazi yangu wakati wa asubuhi.